Wakati ambapo nahitaji msaada kazini, mwanzo, mimi huangalia kama kila mtu ako occupied, kama kuna mwenye hayuko occupied, basi hapo naeza enda kuitisha usaidizi kama nimelemewa. Pili, kama nahitaji msaada kazini, naangalia kama kitu ambayo inanipatia tashwishi kama kuna mtu ambaye anaweza kutatua kwa my colleagues ambayo tunafanya nao kazi. Na kama hakuna mtu ambaye anaweza kutatua hiyo shida kwa Amongest My Colleagues, basi tunajadiliana tutafute suluhisho na tukishindwa tunapeleka kwa mkubwa ambaye akona cheo kutuliko sisi kwa maana yeye ana maarifa mingi kutuliko.